Swali je, unapenda kusoma maoni mtandaoni mambo zaidi yanayotokana na muktadha huu inaeza kuwa je, una unapenda kuskiza au ku kutizama maoni ya watu wengine kwenye mtandao au unapenda ku ku unapenda ku kujihusisha au kujua maoni ya watu wengine kuhusu jambo lolote lile kwenye mtandao Ndio, napenda ku kusoma maoni ya watu wengine kwenye mtandao Hii ni kwa sababu wakati mwingine unapata maoni yako na ya watu wengine hayafanani. Unapo soma maoni ya watu wengine akili au mawazo yako hupanuka na unaweza jua vitu unaweza jifunza vitu vingi kupitia maoni ya watu wengine. Ndio wakati mwingine maoni ya watu haya yanaweza kosa kukuhusu, lakini wakati mwingine unapata maoni ya watu wengine ya naweza kusaidia sana. Maoni ya watu wengine yanaeza kuwa yenye umuhimu sana. Haswa ku kuchokana na vitu mbalimbali pale, nyumbani, kazini, au muktadha tu wowote ule. Maoni ya watu wengine ni muhimu sana.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mambo zaidi nini huboresha mazingira ya kazi. Mazingira ya kazi yanafaa kuwa ya aina gani? Ni nini hicho kinachoweza kupa motisha ili uendelee kufanya kazi katika mazingira fulani? Kuna mambo tofauti tofauti yanayofanya mazingira ya kazi yawe mazuri kwa watenda wafanyikazi. Baadhi ya mambo haya ni uhusiano mwema kati ya wafanyikazi. Wafanyikazi wanapokuwa na uhusiano mwema mazingira ya kazi huwa mazuri sana. Kwa sababu kila mtu, kila mfanyikazi hujua kuwa kazi, mahali anapofanya kazi panampa panampa hiyo motisha ya kufanya kazi. Pili, mahali pa kazi panapokuwa na mawasiliano mazuri, hufanya wafanyikazi ili waweze kusikizana na wenzao na kusikiza maoni ya kila mmoja kwa heshima. Mazingira ya kazi huwa mazuri, iwapo kuna ushirikiano wa majukumu. Kila mtu anapewa jukumu lake kulingana na uwezo wake. Unapopewa shughuli au jukumu pale kazini kulingana na uwezo wako, hauhisi ni kama umepewa mzigo mzitu usiouweza jingine ni kusaidiana. Kukuwa tayari kusaidiana na wenzangu pale kazini wanapohitaji msaada Unapo kuwa tiyari kusaidiana na wenzako mazingira ya kazi yanakuwa mazuri haswa unapokuwa katika mahusiano mazuri na wenzako kutokana na kusaidiana. Kuheshimu tofauti, unakubaliana na mitazamo tofauti na mawazo tofauti ili kufika lengo la pamoja Unapokuwa na uwezo wa kusikiza wenzako na kuheshimu kile wanachokisema unaweka mazingira ya kazi kuwa mazuri kwa wafanyi kazi.